Zana ya dijiti ninayotumia kila siku ni simu, naitumia kama chombo cha mawasiliano, kupata taarifa, kufanya kazi ndogo ndogo na pia kwa burudani kama kusikiliza muziki au kuangalia habari. Ni rahisi na inanisaidia kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja.

Kwa kawaida, nasasisha vifaa vyangu mara chache, labda baada ya miaka mbili au tatu. Ninasasisha pale kifaa kinapoanza kuwa polepole, kuharibika au kutoendana na mahitaji yangu. Kama bado kinafanya kazi vizuri, napendelea kuendelea kukitumia badala ya kubadilisha mara kwa mara.

Mara nyingi ninapo taka kustarehe napenda tu kupumzika kwa utulivu naweza kusikiliza muziki kutazama filamu au kipindi au kukaa kimya ni kifikiria wakati mwingine napenda kutembea kidogo au kuzungumza na mtu ninae mpenda.

Napenda sana keki ya machungwa aka orange cake. Ina latha tamu yenye ukakasi kidogo wa machungwa na harufu yake ni nzuri sana. Keki hii huwa laini yenye unyevunyevu na inaburudisha unapokula. Latha ya machungwa huifanya iwe tofauti na keki nyingine na inafaa sana kunywa na chai au kahawa.

Wazo zuri ni nalo kwa siku ya leo ni kuchukua muda kidogo kwa ajili ya kujitunza, nataka nifanya mazoezi madogo, nisome kitabu ninachokipenda, baadaye nitapumzika kidogo. Hii itanisaidia kuwa na nguvu, furaha na akili safi kwa siku nzima.

Chakula ninachokipenda cha jadini, chakula cha kienyeji, cha kiswahili, kama vile wali na samaki na pilau. Ni chakula kinachonipa nguvu kina ladha nzuri na mara nyingi huletwa na familia yangu au marafiki zangu. Chakula hiki hunifanya nijisikie vizuri kila ninapokula.

Mara nyingi asubuhi ninapoamka huwa nakunyua chai na mkate. Mara nyingine pia mimi hupika kahawa au nikiamka na jaa zaidi huwa napika ugaili na samaki. Ninapenda kula vizurii asbuhi ndipo nipate nguvu ya kufanya kazi siku nzima.

Ningependa kujifunza lugha mpya. Lugha ambayo ninatamani kujua ni kifaransa. Kujifunza lugha mpya, kunanipa nafasi ya kuelewa tamaduni tofauti, kuwasiliana na watu wengi zaidi, na pia kupanua akili. Pia ningependa kujifunza ustadi wa kupika vyakula tofauti.

Mimi binafsi sifanyi mazoezi ya mwili sana kwa sababu nina kazi nyingi lakini wakati ninapopata nafasi huwa nafanya maramoja kwa siku. Watu wengi lakini hufanya mazoezi angalau mara tano kwa wiki. Mazoezi yanaeza kuwa kutembea, kukimbia, kufanya yoga au mazoezi ya nguvu.

Usiku kabla ya kulala, mimi hupumzika na kuandaa akili kwa usingizi. Kwa hivo, mimi huoga kwanza nasoma kitabu kidogo. Pia nasikiliza muziki wa utulivu nikiandaa vitu kwa ajili ya kesho. Pia nafikiria malengo ya siku inayofuata. Hii hunisaidia kupata usingizi mzuri.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni ile ya kutoka utotoni, ambapo nilikuwa na ogopa kusikiza hadithi za ajabu. Nilikuwa nahisi hofu kidogo nikisikia sauti zisizo za kawaida au mwanga ukipungua. Pia kumbukumbu za filamu za kutisha, au mashindano ya wanyama hatari zilinioyonyesha, jinsi hofu inaweza kuonekana hata kwenye mambo madogo.

Mimi hupendelea mwanga wa kati. Mwanga wa kati unafanya hauchoki macho kama mwanga mkali na si giza pia sana. Mwanga wa kati hufanya mazingira kuwa tulivu na rahisi kwa macho. Na pia unanifanya nijisikie vizuri nikiwa kazini au nyumbani.

Mara nyingi natazama video kwenye YouTube. Nirahisi kupata video za aina yote, za burudani, elimu, muziki ya au tutorials. Pia kuna video short na long. Pia mi hupenda kutumia TikTok kutazama video na pia Instagram. Wakati mwingine pia, mimi hutumia X kutazama video.

Naam, mimi hutumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ninayoipenda kwa sasa ni X, TikTok, Instagram na WhatsApp. Mitandao hii imenisaidia kuwasiliana na marafiki zangu pamoja na familia yangu. Pia ni ya kuburudisha sana.

Ndiyo, napenda maua sana. Maua ninayoyapenda kwa sana ni waridi. Haswa waridi nyekundu. Kwa sababu yanaonekana maridadi sana na huchangia hisia nzuri. Harufu yao pia ni ya kupendeza na hunifanya niskie furaha na utulivu.

Ndiyo, mimi napenda kula samaki. Samaki ni chakula kitamu na chenye afya. Hunipa nguvu na husaidia mwili kuwa imara. Napenda sana hasa wakipikwa vizuri, kama kukaangwa au kupikwa kwa mchuzi, na wakiliwa pamoja na wali au ugali. Kula samaki pia hunifanya nijisikie nimeshiba na mimi hufurahia mlo huo sana.

Leo niliamuka saa kumi na moja asubuhi. Kitu ambacho nilifanya cha kwanza ni kuingia bafuni, nikaoga, nikavaa nguo zangu safi. Kisha nikaelekea jikoni kutengeneza breakfast, nikajipikia sambiko and kahawa. Alafu baada ya kumaliza kunywa breakfast yangu, nikaenda kazini nikitumia nganya au matatu. Nikiamuka leo asubuhi nilikuwa nahisi mwenye nguvu na furaha. Kwa hivo nilijua siku yangu itaenda vizuri.

Nikitazama nje kutoka dirisha langu, ninaona maua, miti, na majengo, barabara ipo lakini iko kwa umbali kidogo. Ninaangalia sana wakati wa jioni, wakati jua linatua, na ndege huwa wanaruka ruka. Wakati wa mvua, maua yana blossom vizuri na miti huwa very green. Ninahisi vizuri sana nikitazama nje kwa sababu the greenery inafanya ninafurahia sana.

Nilipatana na rafiki yangu wakaribu zaidi shuleni. Nilikuwa nimepotea sikuwa napata darasa langu na akanionyesha. Tulipatana tukiwa fast year na tumekuwa marafiki kwa miaka mitano sasa. Mambo tunayofanya pamoja ni mengi, lakini tunapenda sana kukula pamoja, kuenda outs pamoja, kufua pamoja, hata kuenda dukani pamoja. Rafiki wangu anapenda sana sana kukula, anapenda pia kulala. Na kile kitu ambacho kinafanya urafiki wetu uwe wa kweli ni eti tunaambiana ukweli. Na kila mtu ako free kusema mawazo yake.

Napenda sana hali ya hewa yenye joto kidogo na upepo poa. Hii ni kama wakati wa sunset au wa asubuhi. Ambapo hakuna joto sana na bado kuna baridi lakini si kali. Hii hufanya mtu ajisikie very fresh, energized na ready kufanya activities mbali mbali kama kutembea, ku excercise kidogo ama kuchili nje na marafiki. Pia mimi napenda upepo kidogo unapopiga inanifanya nikuwe cool and mwili wangu inakuwa poa. Hakuna stress ya joto au humidity. Wakati mwingine, napenda hali hii ya hewa nikilala kozi. Inafanya usingizi uwe mzuri na mwili upumzike. Kwa kweli, weather kama hii hufanya siku ziwe productive na mood yangu ikuwe very, very positive.

Mimi napendelea t-shirt zaidi. Tishati ni poa kwa daily life kwa sababu ni comfortable light na unaweza kumix na almost kila kitu bila stress napenda kuvaa tishati nikifanya kazi ama outdoor activities kwa sababu haikui that formal kama shati. Pia, t-shirt ni easy kusafisha, haujali wrinkles au ironing na inafanya look ikue casual and fresh.

Mimi nafanya mambo katha kulinda mazingira. Kwanza, napanga proper disposal ya waste, napiga recycled bottles na cartons, na pia napenda kupunguza kutumia plastiki nyingi na kutumia reusable bags au bottles ili environment ikuwe safe. Nikitembea au kufanya shopping, napenda kuchukuwa care ya kutia vitu mahali panapohitajika na kuepuka kuchafua nature. Pia napenda kusaidia kwenye cleaning campaigns kidogo au kuhimiza wengine kuchangia kwa sababu teamwork hufanya difference.

Ndiyo, napenda hesabu kidogo. Hesabu inanifundisha kuwa logical na precise. Si kama vitu vingine vinavyokuwa confusing. Napenda solutions zinapokuwa straight na easy kufollow. Na pia, hesabu inanikumbusha kupanga mambo yangu step by step. Sawa na planning my daily life. Mara nyingine, napenda kuchallenge akili yangu na puzzles za numbers au problems. Kwa sababu inakua fun na ninajisikia smart baada ya kumaliza. Pia hesabu hunifunfisha patience kwa sababu si kila kitu solutions unapata na first try. Lazima ujaribu techniques tofauti. Kwa kweli, kufuata formulas, kucount na kufikiria kwa logic hufanya brain yangu kuwa active na energized.

Mimi ninaoga maramoja kwa siku. Usually, mimi huoga asubuhi. Kuoga kunanisaidia kuanza siku yangu, very energized na fresh, especially baada ya usingizi wa usiku. Napenda kutumia time yangu ya kuoga kidogo kureflect, kufikiria plans zangu za siku, au kupumzika na soft music kidogo. Pia, kuoga inanisaidia kuwa clean, relaxed na mudi yangu hubaki poa.

Ndiyo, mimi napenda kupiga chombo cha muziki. Siwezi kusema napiga pro, lakini napenda kujaribu gitaa, some drums au piano kidogo. Hasa wakati niko chill au downtime. Kupiga muziki kunanisaidia kupumzika na kuexpress feelings zangu in a way enye iko creative. Wakati mwingine, napiga rhythm kidogo na kucheka na marafiki pale tunapiga pamoja. Inakua fun na vibes hubaki poa. Pia, muziki ufundisha patience na focus kwa sababu unahitaji kupractice ili uwe better. Kwa kweli, kupiga chombo cha muziki hufanya mood yangu iwe very fresh, energized na hunisaidia kuchill baada ya siku refu kazini.

Mimi napenda kufanya kazi vizuri zaidi, asubui kidogo au mid-morning. Wakati huu akili iko fresh energy ipo high na ninaweza kufocus bila stress. Napenda kuanza tasks muhimu kwanza step by step na kutengeneza plan ya siku ili kilakitu kiende smooth. Wakati mwingine, napiga music soft kidogo au nikinywa chai ili iweze kunisaidia kuwa productive zaidi. Pia mid-morning inakua poa kwa meetings or brainstorming kwasababu mtu ana ideas fresh na motivation pia iko juu.

Mimi najifurahisha kwa njia tofauti wakati niko kwenye mudi ya furaha. Kwanza, napenda kucheka na marafiki zangu, tukicheka kidogo au kusambaza meme na vichekesho, inakua msisimko poa na nishati hubaki juu. Pia, napenda kusikiliza muziki ninaopenda, kucheza kidogo au kutulia na vichwa vya sauti. Hii inaburudisha akili yangu na kunifanya nijisikie mchangamfu. Wakati mwingine napenda kufanya mambo ya burudani zangu kama kuchora, kwandika au kucheza michezo kwa simu kidogo. Hii inakua tiba na hisia yangu hubaki kuwa safi sana.

Ndiyo, navaa miwani mara nyingi. Napenda kuvaa miwani ya casual au sunglasses kidogo. Inafanya luku iwe sharp na inafanya nijisikie confident. Mara mingi, mimi hupenda sunglasses sana kwa sababu ni protective haswa pale ninapokuwa kwa juakali. Pia, napenda miwani zile ambazo ni protective kwa sababu mimi huangalia screens kwa muda mrefu. Pia miwani ni style mzuri sana na unaweza kumatch na outfit au vibe ya mwili wako.

Ndiyo, mimi nimewahi kufanya kitendo cha wema. Nilikuwa nipo kwenye street, nikaona dada mmoja akibeba heavy shopping bags na alikuwa anajaribu kupanda stairs. Nilimkaribia nikamsaidia kubeba bag chache hadi pale alipokuwa anafika. Dada huyo alinishukuru sana na nikajisikia furaha kuona alivyokuwa relieved and happy. Hiyo experience iliniteach kwamba even kitendo kidogo cha wema kina impact kubwa. Pia hufanya mtu aone amefanya difference kwa mtu mwingine.

Mimi napenda kununua vitu online na madukani pia. Online ni haraka na convenient, unaweza check options zote, compare prices na kuona reviews za watu wengine. Inakuwa easy kuchagua kile kinachofaa budget na style. Napenda pia kuona deals au trending items na inakua very fun and interactive. Lakini pia napenda kutembea madukani kidogo, especially malls ama local shops. Inakua experience poa, unaweza kuguza items, kuona colors na kuchil na marafiki kidogo. Kwa kweli kununua online na madukani huchanganya convinience na fun.

Mimi nimejenga habit ya kuchek baruapepe marambili au maratatu kwa siku. Kwanza, napenda kuangalia asubuhi kidogo nikianza kazi. Kuona kama kuna urgent staff au updates muhimu kutoka kwa colleagues au customer. Kisha mara nyingine napenda kucheki mid morning au afternoon especially pale napaswa kureply messages au kushow feedback. Kwa style hii, ninapata nimepanga tasks zangu vizuri bila kudelay mambo. Wakati mwingine, napenda pia kuweka notifications off kidogo ili focus iwe poa, lakini bado niko updated.

Mimi napenda kuchanganya kucheza na kutazama michezo. Napenda kucheza football na marafiki zangu kidogo pale weekend au break. Hii inafanya mwili wangu kuwa active na akili yangu ikaze focus. Wakati mwingine, napenda kutazama michezo. Hasa matches za football au basketball. Napiga cheers kidogo na marafiki inakuwa fun and vibes. Napenda pia ku-analyze game, kuona strategies na techniques players wanatumia, inafunza logic na patience kidogo.

Ndiyo. Napenda kuangalia nyota usiku. Napenda vibe ya peace and the calm pale under the sky, especially pale kuna fresh air na silence kidogo. Napenda kuangalia nyota na marafiki zangu au pia nikiwa peke yangu. Napenda kucount the stars au kuona patterns inakuwa very fun and relaxing. Kuangalia nyota pia hunifundisha patience. Unajua si kila time unaona clear sky, lakini unajua kila kitu kinahitaji timing. Pia napenda kushow appreciation kwa nature na inafanya stress yangu ipotee. Kwa kweli, stargazing hufanya mood yangu iwe positive, energized na creative.

Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma sana. Napenda ngoma kama vile za Afrobeat na zinafanya mood yangu iwe lively na energized. Wakati mwingine napiga moves simple tu lakini nachill na najiskia free na hakuna stress. Pia napenda kusikiza ngoma na marafiki kidogo tukicheka, tunashow rhythm na vibes hubakipoa. Ngoma pia unifundisha coordination na creativity kidogo kwa sababu unajaribu steps tofauti na kujifunza flow ya bit. Kwa kweli, kucheza ngoma ufanya mwili wangu uwe active, brain ikaze na mood yangu iwe positive and very refreshed.

Mimi napenda kushirikiana na timu yangu kwa njia poa. Kwanza, napiga maideas pamoja, kushow solutions na kudiscuss steps za kazi ili kila mtu ajue kile ambacho anastahili kufanya. Napenda pia kusaidia wezangu pale wanapokosa kitu au wanahitaji support. Si stress wala blaming, inachil vibe ya teamwork. Wakati mwingine, tunagawa responsibilities ili kila mtu ajue kile ambacho anafaa kufanya. Hii inafanya workflow iwe smooth and very efficient. Pia napenda kushow encouragement na feedback kidogo ili motivation ya timu yangu ibaki kuwa high na kila mtu ajisikia appreciated.

Mimi napenda kusema kuwa kipawa changu ni creativity na problem solving. Napenda kushow ideas fresh na unique pale tunapo face challenges kazini au kwenye life ya daily. Wakati mwingine, napenda kuthink outside the box kidogo, kuja na solutions ambazo hazijawahi kujaribiwa, na inakua very fun. Pia kipawa hiki hunifundisha patience na focus kwa sababu unahitaji kupanga steps na kuexecute kwa precision. Napenda pia kushow kipawa hiki kwenye teamwork, kushirikisha wenzangu na kuinspire wengine kushow ideas zao.

Ushauri wangu kwa mtu anaanza kazi ni awe 'open-minded' na asikuwe na 'pressure' mingi. Kwanza, asiogope kuuliza maswali, hakuna mtu alizaliwa akijua kila kitu. 'So', ni poa kuuliza na pia inaonyesha uko 'serious'. Ajifunze kusikiza wenzake, 'especially' wale wako na 'experience'. Wao ndio watakushoo 'tricks' za kazi. Pia, kuwa 'punctual' na ujipange vizuri. Hizo vitu 'small' 'smalls' sina 'build' 'trust' haraka sana.

Jioni mimi napenda kula chakula simple lakini kinashibisha. Mara nyingi ntaenda na ugali na mboga kama vile skuma au cabbage labda nkiongeza nyama kidogo ama mayai hapo sasa niko sorted. Jioni sipendi food nzito sana nataka kitu kitaniweka poa bila kunifanya nijisikie heavy. Wakati mwingine nikifeel lazy nitacheza na wali kidogo na stew ama chapati na maharagwe. Hiyo naayo nifaya. Jioni pia ni time ya kuchil, so napenda kula polepole nikiwa na story ama tv kidogo. Kwa kweli, chakula cha jioni kwangu ni kuhusu comfort na balance, si lazima fancy, muhimu nikiwe tasty, warm na kinimalizie siku vizuri.